Ndiyo, ninaweza kusema kuwa nawafahamu majirani zangu. Hii, hufanya kukawa na, kujenga uhusiano mwema, kujua majirani kunanisaidia kuanzisha uhusiano wa kirafiki na wa heshima. Hii, inarahisisha kuzungumza, kushirikiana katika shughuli za kila siku, na kutatua migogoro midogo kwa urahisi. Ya pili, mnaeza kusaidiana wakati wa dharura. Majirani wanaeza kuwa msaada mkubwa wakati wa dharura kama vile kutunza vyumba yako ukihama kwa muda au kusaidia ikiwa kuna tukio la haraka kujua majirani kunachochea hali ya kumaminina. Ya tatu ni kujenga jamii salama. Wakati majirani wanajulikana vizuri, jamii inakuwa na mshikamano zaidi. Hii inasaidia kupunguza uhalifu, hofu na hofu zisizo za lazima. Kwani kila mtu anajua kuna mtu wa kumsaidia au kufuatilia mambo yake.